Naam, napenda wanyama wa nyumbani, wenye wamefugwa nyumbani. Hii ni kwa sababu, hawaizi kuhumiza, hawaizi kuhuma, hawaizi badilika katika mda wowote. Na wanyama ninao, wapenda ni paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi, kondo, kuku. Lakini kwa mda kama huu, mimi naishi na paka. Nampenda paka kwa sababu, paka wakati mwingi na venye tunavyo soma vitabuni, wanasaidia mtu wako na uwezo wa kujua mtu ninae ishi na yeye hayuko vizuri kimawazo. Wakati uko na msongamano wa mawazo unasikia ni kama hauna mtu unaeza mwambia, paka huwa wanajua na hukusongelea hukupa ule uwezo wa kujisikia ni kama kuna mtu anaye, alie karibu na mimi hata kama si binadamu. Lakini huwa unahisi kuwa aliye kando yangu ananisaidia kuguza hizi na kupunguza haya mawazo. Pia paka hutusaidia ku, kukula wanyama kama panya ambao hutumalizia vitu kwa nyumba, pia hukula mende, hukule vitu mingi ambazo zinaeza adhiri vitu zilizo kwa nyumba. Paka pia hukuwa wenye uzuri kwa sababu, huwa ikona, paka huwa na mahusiano mema na mwenye anaye itunza. Si virahisi hivi paka akuwe na urafiki na mtu mwingine ambaye si mwenye anailinda. Nawapenda paka sana, nawapenda wanyama wote kwa jumla.